Najiunganisha kushiriki na timu yangu katika mazoezi na mipango yoyote ile iko katika hiyo timu. Najipanga kuwa mmoja wao kushiriki chochote wanachofanya. Hiyo ndiyo kuonyesha ishara mzuri kwamba unashiriki na wao katika chochote wanachofanya.